Kifaa hiki nacho kitumia naeza kicharge maramoja. Unamanisha simu au nini, kama ni simu naeza kicharge maramoja asubui. Na pia saa zingine inalingana na jinsi navyo itumia kama nimetumia kwa sana, nitakicharge mara mbili. Kama nitaitumia.

Kwa kawaida na lala kwa masaa manane, saa zingine naweza lela kwa masaa saba au sita. Kulingana na ile wakati ambao niliingia kwenye kitanda. Ile napenda kupata usingizi mzuri wakati wa usiku. Ndio maanake nipumzishe akili. Kesho nijue nini nitafanya.